Naam, napenda kufanya kazi nyumbani. Hii ni kwa sababu kwa mtu anayeishi peke yake kama mimi, kufanya kazi nyumbani, kazi si mingi, kazi inayo kuwa katika nyumba ni kusafisha, kufanya tu usafi, kufanya usafi na kujipikia kachakula. Usafi ni wa sekta mbali mbali, kuosha viombo, kusafisha nyumba, kusafisha mazingira yako na kuosha nguo. Hivyo usipofanya i kazi, unaweza kupata mazingira yako yamekuwa machafu na mazingira yakiwa machafu huwa yanaleta madhara mbalimbali kama magonjwa, siafu, mende, panya. Hivyo lazima uwe niwe msafi, lazima nifanye usafi na nikajipikie chakula kizuri cha kula.